Kinachofanya nicheke mara nyingi ni vitu vidogo tu vya kawaida mtu akisema jambo la ghafla lenye ukweli fulani au mtoto akifanya kitu kwa ule uhalisia wake na hisi kicheko kinakuja chenyewe pia napenda vichekesho vinavyonguza maisha halisi vile vinavyofanya useme hee hii ni kweli kabisa halafu unacheka kwa moyo.

Kuhusu wasilisho, mara nyingi huwa na mchanganyiko wa hisia, kuna wasiwasi kidogo, hasa pale unapokaa mbele ya watu wengi, lakini bada ya kuanza kuzungumza, hisia hiyo hubadilika na kuwa ujasiri na furaha kidogo. Nakumbuka kila wakati kuwa mawasiliano ni nafasi ya kushiriki mawazo yangu na wengine, na pale unapomaliza na watu wanapiga makofi.